Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Nikona mbinu tofauti tofauti ambavyo navitumia. Mbinu ya kwanza ni kutumia teknolojia. Teknolojia imekuja kusaidia kwenye programu ya kupanga kazi. So inasaidia pia kurahisisha kazi. Na toa naondoa vikwazo ambavyo navijua vitafanya nisifanye kazi yangu kwa muda ambavyo na vyohitajika. Pia natumia mbinu ya muda, kuweka muda ndogo kama najiambia nitaeka muda kama nusu saa nikimaliza kazi nusu saa nipumzike dakika tano ama kumi alafu niendelee na nusu saa hivo pia nikona kugawanya kazi kubwa kuwa ndogo naanza na kazi kubwa nikienda ndogo hivo pia na pia napanga napia kazi venye muda mwingi kipaumbele kuliko kazi ikona muda kidogo.

Je, unapenda kula samaki? Naam, napenda, napenda sana kula samaki, kwanza samaki ya tuna. Samaki ya tuna ambao una nyama mingi na mifupa kidogo. Napenda kula samaki. Tele ya samaki pia ina protein ambao inasaidia pia. Nikifanya mazoezi yangu ya gmy hupata protein naunda misuli.